Mimi nina penda kucheza na kutazama mchezo Kwa njia mbili kucheza ni mchezo wa sehemu muhimu ya maisha yangu Kwanza unifanya nchangamke na kuhisi afya njema ni kama zoezi la mwili lakini pia ni furaha ya moyo wangu Ninapo kuwa uwanjani ninahisi nguvu mpya na msisimuko wakushindana kwa heshima Zaidi ya hayo mchezo huongeza urafiki tunapocheza kwa pamoja Tunajifunza kushirikiana, kusaidiana na kuheshimiana pia ushirikiano huu, ujenga usiano kwa kudumu na kuimarisha jamii yetu Kwa mfano, ninapocheza mpira wa miguu au mpira wa kikapu tunashirikiana kama timu moja, tukilenga ushindi kwa pamoja Hii, unifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa mtu mmoja tu Bali ya ujuhudi za pamoja kutazama michezo ni pia furaha kubwa kwangu sana Ninapo shindana timu ninaipenda, nina hisi kama sehemu ya ushindi wao Hii unipa motisha na kunifanya nijihisi mwenye nguvu zaidi, hata nikiwa nyumbani Ninapo jifunza mbinu mpya kutoka kwa mchezaji wa kitaifa au kimataifa uongeza ujuzi wangu wa kucheza kwa hivo, mimi kutazama sii tu burudani bali ni njia ya kujifunza na kuji endeleza kwa ujumla Mchezo ni zaidi ya burudani, ni njia ya kujijenga ki afya, urafiki ushirikiano na maarifa Ninapo cheza ua kutazama michezo, ninakua sehemu ya kitu kikubwa jamii yenye mshikamano na yenye furaha.

Mimi husherehekea sikukuu na familia yangu ma pale ambapo tunasherehekea sikukuu hii ambayo tunaifanya kama jambo la furaha na mshikamano. Kwa mfano wakati wa Krisimasi tunaanza kwa kusafisha nyumba na kupamba kwa rangi na taa nzuri. Mama yangu hunipikia chakula kitamu kama pilau, chapati na mboga za kienyeji kama mchicha au spinaji ambazo mimi hupenda sana. Tunakula pamoja kama familia, tukicheka kusimuliana hadithi za zamani, muziki wa kitamaduni, huchezwa na watoto, kuimba na kucheza kwa furaha. Wakati mwingine, tunatembeleana kama ndugu na marafiki, tukibeba zawadi ndogo ndogo kama matunda au keki. Hii, huimarisha uhusiano wetu na kuonyesha upendo. Pia tunashiriki ibada au sala, tukimshukuru mungu kwa baraka za mwaka mzima. Sikukuu si tu kuhusu chakula na burudani bali ni nafasi ya kutafakari, kusameheana na kuanza upya kwa matumaini. Kwa upande wangu binafsi, napenda kutumia muda huu kupumzika, kusikiliza muziki, ninaoupenda na kuandika mawazo yangu kuhusu mwaka uliopita. Hii, hunisaidia kujitambua na kuweka malengo mapya. Sikukuu ni wakati wa kujenga, kumbukumbu nzuri, kuonyesha shukurani na kuangaa na wale wengine ninaowapenda na pia kuzungumza na kuongea.

Kwa kawaida, mimi husafisha vifaa vyangu kulingana na mahitaji na uwezo wangu. Simaanishi kuwa simu au kompyuta bali pia vifaa vya jikoni kama blender au jiko la gesi. Kwa mfano, simu yangu huwa ni nasasisha programu zake mara kwa mara. Hasa zile za mawasiliano kama whatsapp kwa sababu ni muhimu ziwe salama na zifanye kazi vizuri. Lakini kununua kifaa kipya hufanyika mara chache. Labda baada miaka miwili au mitatu au kifaa kikiharibika kabisa. Ninapenda kuwa na vifaa vinavyofanya kazi vizuri lakini ninazingatia bajeti pia. Kabla ya hukusathisha hujiuliza je kifaa hiki bado kinafaa. Je teknolojia mpya itakayoboresha kazi yangu au maisha yangu. Ikiwa jibu ni ndio basi anza kupanga bajeti na kutafuta offer nzuri mtandaoni au madukani. Kwa upande wa vifaa vya jikoni kama ninavyojifunza upishi na huduma kwa wateja napenda kuwa na vifaa safi na salama. Hivyo, nisafishia vifaa kama sufuria au vijiko pale vinavyochaka au vinakuwa havitoshelezi mahitaji ya kazi. Kwa ujumla, mimi husaidia vifaa vyangu kwa uangalifu na kuzingatia ubora, usalama na hata matumizi ya kila siku kwa uangalifu.

Mimi hupenda sana, wanyama, hasa wale wanaoonyesha upole, waaminifu na uhusiano wa karibu na binadamu. Wanyama ninao wapenda zaidi ni mbwa, paka, ndege, wa rangi kama paroti. Mbwa ni mwaminifu sana, wanajua kutambua hisia za binadamu na mara nyingi huleta faraja na usalama. Ninapokuwa karibu na mbwa, najisikia kutulizwa, hasa wanapokuja na kunipokea kwa furaha au kunifuata ninapokuwa na shughuli. Paka pia ni wanyama wa ninao wapenda kwa sababu ya utulivu wao na tabia ya kujitegemea. Ingawa si wa kelele kama mbwa paka huonyesha mapenzi yao kwa njia kipekee kama vile kujilaza karibu na wewe au kupapasa papasa kwa miguu yako. Wakati mwngine, ninapokuwa na mawazo mengine paka huniweka kwenye hali ya utulivu kwa sauti yao ya kupendeza wanao prr prr prr. Ndege wa rangi kama paroti hunivutia kwa sababu ya uzuri wao na uwezo wa kuiga kuiga sauti, wanaongeza uhai na rangi nyumbani, na baadhi ya hao huweza kujifunza maneno ya nyimbo. Jambo linalonifurahisha sana ni, pia napenda kuona wanyama wa porini kama twiga, pundamilia na tembo. Hasa ninapokuwa safarini au kwenye makumbusho ya wanyama, wanyama hawa hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wakuhifadhi mazingira.

La, siishi mahali nilipozaliwa kwa sasa ninaishi upande wa free area katika mji mkuu wa nakuru. Nilihamia hapa kwa sababu ya shughuli ya kikazi na kimasomo ambazo zilitahiji niwe karibu na uhuduma muhimu kama vyuo sehemu za kazi na midundo mbiinu bora. Free area ni mahali penye shughuli nyingi watu wa inambalimbali na fursa nyingi za kujifunza na kujijenga kimaisha. Ingawa mahali nilipozaliwa ni sehemu yenye kumbukumbu nzuri, familia na utulivu wa kijijini, maisha ya mjini yamenifundisha mambo mengi mapya. Nimejifunza kujitegemea, kutangamana na watu na pia kupanga ratiba zangu kwa nidhamu na kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti tofauti bila kubagua dini, rangi ama jenda. Hii imenisaidia sana katika kazi zangu na pia katika masomo. Hasa ni napojifunza mambo ya nahusiana na huduma kama wateja na upishi. Kuhamia free area pia kumeleta mabadiliko katika mtazamu wangu wa maisha. Nimejifunza kudhamini muda, kuwa na malengo ya kila siku na kutafta maarifa kwa bidii. Ingawa siishi mahali nilipozaliwa, bado ninahifadhi maadili na matamaduni. Niliizo fundishwa nyumbani na ninazitelekeze kila sifu katika maisha yangu ya mjini. Kwa hivo, ingawa mahali nipozaliwa ni sehemu ya historia yangu, free area ni sehemu ya safari yangu ya sasa, mahali ninapo jenga ndoto zangu na kujiandaa kwa maisha yangu ya badai.

Mafanikio niliwahi pata kazini ni mingi, lakini kuna baadhi ambayo yameliguza sana na kunipa motisha kuendelea kujifunza na kujiboresha. Kwanza, nimeweza kukuza ujuzi wangu katika huduma kwa wateja. Kwanzia jinsi ya kwasilikiliza kwa makini, kwa hudumia kwa heshima, hadi kuwapa zawadi ndogo kama ishara ya shukrani. Asa kwa wale wanaonunua kwa wingi. Hili limeongeza uaminifu na kurudisha wateja wengi, jambi ambalo ni mafanikio makubwa kwangu. Pia, nimejifuza kupanga ratiba yangu ya kazi kwa nidhamu, nimeweza kuunganisha masomo na mtandaoni mazoezi ya upishi na muda wa kupumzika bila kuchanganikiwa. Mafanikio haya ya kupanga siku yangu kwa ufanisi yamenisaidia kuwa na utulivu akili na kuhimarisha uzalishaji kazini. Sasa naweza kufanya kazi kwa bidii bila kusahau kujitunza kiafya na kihisia. Zaidi na hayo, nimeweza kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu na wateja. Wapo wateja ambao sasa ni marafiki wa dhati tunazungumza tunasaidiana na ata kusherehekilea mafanikio pamoja. Uhusiano huu wa kirafiki kazini umenifanya nijiskie kuwa sehemu ya jamii yenye mashikamano si tu mafanikio ya kawaida. Kwa hivo, mafanikio yangu kazini si tu kuhusu ujuzi wa kitalamwa, bali pia kuhusu ukwaji wa kibinafi, niidhamu na mahusiano yenye maana.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee na kufurahisha sana. Kwanza kabisa napenda kujumuika na marafiki zangu wa karibu ambao hujitokeza kwa furaha na upendo. Wao huja kunitembelea na mara nyingi huleta zawadi ndogo ndogo au jumbe kwa kunitakia heri. Lakini, jambo la kipekee zaidi ni kwamba huja kutia sahihi kuwa nimetimiza miaka mingine. Kama ishara ya kuthibitisha na kusherekea hatua mpya ya maisha, hili huwa ni tukio la kipekee linalo mshikamano na furaha. Kisha, kuna desturi ya kuniosha kwa maji baridi, ambayo ni sehemu ya sherehe yenye vicheko na nderemo Ingawa ni baridi, huwa ni ishara upendo na furaha kutoka kwa mararafiki zangu. Wakati mwingine, pongeza sabuni au hata rangi kidogo kwa utani na tukio hilo huwa la kukubukwa na pia, wakati mwingine, pongeza tope au mchanga. Baada ya hayo, tunakula pamoja, tunasikiliza mziki na kuzungumza kuhusu maisha ndoto na malengo ya mwaka mpya kwa maisha yangu na kukata keki kwa furaha. Siku yangu ya kuzaliwa si tu kuhusu zawadi au chakula mbali ni nafasi ya kutafakari, kushukuru na kuungana na wale wanaonipenda. Ni siku ya furaha na ya kukumbuka na ya kuanza upya matumaini mapya na pia kumshukuru mwenyezi mungu kwa umbali ambao amenileta kwa safari hiyo ya miaka na kutimiza safari yangu ya kuzaliwa.

Bruno Fernandez ni mchezaji ambaye ninaempenda ambaye ni marufu kwa Manchester United anayesifika kwa uwongozi waki wa wanjani ambao ana mabao muhimu na uwezo wa kutengeneza nafasi ya ushindi. Bruno Fernandez nikiunga mshambuliaji kutoka ureno ambaye amejiunga na Manchester United mnamo januari 2020 tangu wakati huo amekuwa mchezaji wa kutegemewa kwa sababu zifuatazo. Bruno Fernandez amekuwa ametinga mabao mia moja na tatu katika mechi mia tatu na tisa na za Manchester United hadi januari mwaka wa elfu mbili, ishirini na sita. Mchezaji bora wa mwaka wa Premier League wa mwaka ishirini na kumi na moja na tisa hadi ishirini na ishirini. Mshindi wa kombe la EFE mwaka wa 20 na 24 na kombe la Karabo mwaka wa 20 na 23 akiwa na United. Mfungaji bora wa Europa League mara tatu wa mwaka wa 20 na 18 na adi 20 na 15 nahodha wa timu akiongozwa kwa nithamu maono na hali ya ushindi. Bruno ninamjua kwa kupiga pasi za mwisho penati zenye usahihi na uwezo wakuongoza timu hata katika michingumu. Bruno Fernandez ni mchezaji ambaye ananipa motisha na kujitambua kuwa nisife moyo hata wakati ninapuaza bali nijipe moyo kwa ni mwisho wake ni mwema kuliko hata muanzo.

Ujuzi ninao tamani kuimarisha ni wakuendesha besikeli na pia kuogelea. Kuendesha besikeli ni jambo ambalo nimekua nikilitamani kwa muda mrefu. Haswa ninapo ona watu wakipitia kwa furaha wakiwa kwenye baiskeli zao. Najua kweli kuendesha baiskeli si tu burudhani bali pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi. Kusafiri kwa urahisi na hata kupunguza gharama ya za usafiri. Unapojifunza kuendesha baiskeli unajifunza pia kuwa na ujasiri. Uvumilivu na kujiamini hasa ninapojaribu tena baada ya kuanguka au kukosea mwelekeo kwa upande mwingine ninapenda kuongelea niujuzi muhimu sana kwa usalama na afya kuongelea husaidia mwili kuwa mchangamfu kuimarisha misuli na kupunguza msongo wa mawazo Pia nina njia nzuri ya kujiburudisha haswa wakati wa joto ninapojifunza kuongelea Ninajifunza pia kudhibiti pumzi Kwa mtulivu majini na kujiamini katika mazingira mapya ni ujuzi ambao unaweza kukusaidia hata katika hali ya dharura Kwa mfano, ukiwa mtu atajikuta kwenye maji bila msaada ninapanga kuanza kujifunza hatua kwa hatua labda ya kwa msaada wa rafiki au mwalimu na kwa kutumia muda wangu wa mapumziko kufanya mazoezi Najua kuwa kwa bidii na uvimilivu, nitafanikiwa kuimarisha ujuzi huu, na kufurahia faida zake katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi ujugulikia muda wa mwisho kwa kutumia nidhamu na utulivu. Inapokujua kuwa mda unakaribia kuhisha. Huwa siingiwi na hofu bali hujipanga haraka kulingana na kilicho baki. Kwanza kabisa, kuangalia kazi au jukumu lililopo au kugawanya vipengele muhimu ambavyo lazima vikamilike. Hii unisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuhakikisha kuwa hata dakika za mwisho bado na weza kutoa matokeo yenye ubora. Pia, huwa natumia mbinu ya kupunguza usumbufu, kuondoa vitu vinavyo nivuruga kama simu au kelele na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Kuandika kwa haraka lakini kwa umakini, nikiakikisha kuwa kila hatua inaeleweka na inatimiza lengolake. Mara nyingine, ujiambia kimoyomoyo, bado ninafasi ya kufanya vizuri, na maneno haya hunipanguvu ya kuendelea bila kukata tamaa. Zaidi ya hayo, huwa najifunza kutokana na kila tukio la muda wa mwisho, baada ya kumaliza kazi, ujiuliza ni nini kimenifanya niwe katika hali ya haraka, na ni jinsi gani na weza kujiandaa mapema wakati ujao, hii imenisaidia kuboresha ratiba yangu na kujiandaa vizuri kwa siku zijazo. Kwa hivo, muda wa mwisho si adui kwangu, bali ninafasi ya kuonyesha uwezo kwangu, wakupanga kutuliza akili na kutumiza majukumu kwa ufanisi.

Laa, sijawai jifunza kupiga gita, lakini jambo ambalo limekuwa likinivutia kwa muda mrefu. Kupiga gitaa huonekana kuwa na burudani ya kipeke kuanziaa sauti yaki ya kuvutia, hadi namna inavyoweza kugusa hisia za mtu. Kila ninapoona mtu akipiga gita, hisia zangu husimama, na hisia huhisi furaha na utulivu ndani yangu. Ni kama mziki huo unazungumza moja kwa moja na moyo wangu. Wakati mwingine, napokuwa na mawazo mengi au nina hitaji kutulia, kusikiliza mtu akipiga gita, unisaidia kupumzika na kutafakari. Kuna kitu cha pekee katika sauti ya nyuzi za gita. Iwe ni midundo au taratibu au haraka, ambacho huleta hali ya amani na msisimuko kwa wakati moja. Hii ndio sababu ni natamani siku moja kujifunza kupiga gita. Ili niweze kueleza hisia zangu kupitia mziki na pia kuwaburudisha wengine. Najua kuwa kujifunza kupiga gita kuna hitaji uvumilivu, mazoezi ya mara kwa mara na mapenzi ya mziki Lakini kwa kuwa ninapenda mziki na ninahisi vizuri ninapoona wengine wakipiga gita Naamini kwa nikijitolea na kupata mwalimu mzuri au nyezo sahihi nitaweza kwanza safari yangu ya mziki kupiga gita siitu burudani bali pia njia kujieleza, kuungana na wengine na kuleta furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Moja wapo ya changamoto ambayo mimi hukumbana nayo kazini ni kucheleweshewa kwa mshahara. Wakati mshahara unachelewa, huwa vigumu kupanga matumizi ya kila siku kama chakula, usafiri na mahitaji ya familia. Hali hii huniletea msongo wa mawazo na wakati mwingine huathiri motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Ninapojua kuwa malipo hayapo kwa wakati huwa lazima nitafute njia mbadala ya kujikimu. Jambo ambalo si rahisi kila wakati. Changamoto nyingine ni wateja kutolipa wanapobeba vitu kwa deni. Ingawa ni kawaida kusaidia wateja wanaoomba bidhaa kwa ahadi ya kulipa badaye. Si wote wanaotimiza ahadi hiyo. Wapo wanaopotea kabisa au kucheleweshwa kwa malipo kwa muda mrefu. Jambo ambalo huathiri mzunguko wa biashara na kunifanya niwe na hasara ambao inanifanya mimi nirudi mfuko ili nilipe hasara hiyo. Hii hunilazimu kuwa makini zaidi na kueka mipaka ya wazi kuhusu deni ili kuepuka matatizo ya kifetha. Pia kukosa muda mwafaka na familia ni changamoto kubwa sana. Kazi inapokua nyingi, huwa ni vigumu kupata nafasi ya kukaa na familia yangu. Kuzungumza au kushiriki shughuli za nyumbani. Wakati mwingine, ninajikuta nikiamka mapema na kurudi nyumbani nikiwa nimechoka na nimechelewa, bila muda wa kupumzika au kuungana na familia yangu. Hali hii, huniletea hisia za upweke na kunifanya nitafakari jinsi ya kuboresha usawa kati ya kazi na maisha ya nyumbani. Kwa ujumla, kazi kuwa nyingi bila mpangilio mzuri huongeza changamoto hizi. Hivyo, nimejifunza kuweka ratiba, kuwasiliana wazi na wateja, na kutafuta njia za kujipanga kifetha na kihisia ili kuendelea kufanya kazi kwa moyo ambao ni kunjufu.

Mimi hujitahidi sana kuwatia moyo wenzangu kwa njia mbali mbali hasa kwa kutumia maneno ya kutia moyo vitendo vya msaada na mfano wa maisha yangu ya kila siku Ninapoona mtu amevunjika moyo au anakumbana na changamoto kazini au maishani huwa namkaribia kwa upole na kumsikiliza bila kumhukumu kusikiliza kwa makini ni hatua ya kwanza ya kuonyesha kuwa unamjali mtu na mara nyingine huleta faraja hata kabla ya kutoa ushauri Pia napenda kutumia maneno ya kutia moyo kama unaweza usiogope au endelea tu matokeo mazuri yanakuja maneno haya hata kama ni mafupi huweza kubadilisha kabisa hali ya mtu na kumfanya ajisikie kuwa na thamani Wakati mwingine huwashirikisha hadithi fupi za maisha yangu hasa zile ambazo nilikumbana nazo na changamoto lakini niliweza kuzishinda kwa bidii na imani Hii huwasaidia kuona kuwa hata wao wanaweza kufanikiwa. Zaidi ya hayo ninapokuwa kazini au katika shughuli za pamoja hujitahidi kuwa na tabia ya kusaidia kama vile kumsaidia mtu anayechoka kuungwa kazini au hata kumletea kitu kidogo cha kumchangamsha kama chakula au zawadi ndogo ndogo vitendo hivi huonyesha mshikamano na hujenga mazingira ya kazi yenye furaha na ushirikiano. Kwa hivyo kuwatia moyo wenzangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ni njia ya kueneza matumaini upendo na mshikamano ambayo huimarisha si tu kazi mbali pia mahusiano ya kibinadamu.

Ndiyo, mimi hupenda sana hesabu, kwa sababu nisomo ambalo lina umuhimu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Hesabu hunisaidia kupanga mambo na mpangilio mzuri kama bajeti ya matumizi, muda wa kazi na hata kupanga ratiba ya siku. Kwa mfano, ninapojua kiasi cha pesa nilicho nacho naweza kugawanya kwa mahitaji mbali mbali bila kuchanganyikiwa. Kwa mahitaji mbali mbali bila kuchanganyikiwa. Hii hunisadia kuwa na nithamu ya kifedha na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Zaidi ya hayo, mimi hesabu yangu kwangu ni muhumu sana, kwa sababu hujenga uwezo wa kufikiri kwa haraka haraka na kwa kina. Ninapokutana na changamoto kazini au nyumbani huwa natumia maarifa ya hesabu kutafuta suluhisho. Iwe ni kupima viwango vya viungo jikoni au kupanga ibada ya wateja na mahitaji yao. Hesabu hunifanya niwe makini, mvumilivu na mwenye uwezo wa kuchambua mambo kwa usahihi. Mimi pia hufurahiya sana ninapofanya hesabu. Kuna furaha kipekee ninapoipata nikitatua tatizo, gumu, ninapopata jibu sahihi, baada ya kufikiri kwa kina. Hisia hiyo ya mfanikio hunipa motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Sababu si tu somo la darasani bali ni sehemu ya maisha yangu huniwezesha kuwa na mpangilo maarifa na furaha ya kujifunza kila siku.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na ya kipekee hasa nikiwa na marafiki zangu wa karibu, siku hiyo huwa na maana kubwa kwangu Kwa sababu ni nafasi ya kutafakari sana safari ya maisha kushukuru kwa mafanikio na kujiweka malengo mapya marafiki huniandalia sherehe ndogo au huja kunitembelea na mara nyingi huonyesha upendo wao kwa kuniosha kwa maji baridi kama ishara kusherehekea na kunitakia maisha marefu Nduru na vicheko hujaa na huwa ni siku ya furaha isioshaulika. Mara nyingi husherehekea pamoja na familia yangu pia hasa jioni baada ya kazi au masomo. Tunakula pamoja, tunasikiliza muziki na tunazungumza kuhusu maisha yangu. Chakula ninachopenda sana siku hiyo ni wali na wanazi na kukua na kuku wa kukaanga. Lakini pia sipendi kukosa keki hasa ile ya vanilla au ya maembe kwa sababu ni tamu na laini. Keki hiyo huandaliwa na mtu wa karibu au huletwa kama zawadi na hua nisehemu ya furaha ya siku hiyo. Sherehe ya siku ya kuzaliwa niliyoipenda zaidi ilikuwa ile ambapo marafiki waliniletea zawadi ndogo ndogo zenye maana. Kama daftari la mafunzo, kalamu nzuri na hata ujumbe wa maandishi wa kunitia moyo zaidi. Ninayopenda kupokea siku ya kuzaliwa ni ile yenye maana ya kihisia kama barua ya shukrani, kitabu cha maarifa au hata muda wa kukaa na watu wakaribu na kuzungumza kwa kina. Kwangu, zawadi bora ni ile inayokuza uhusiano na kunikumbusha kuwa ninapendwa.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini vile vinavyo nivutia zaidi ni vitabu vya marifa ya maisha afya na mapishi. Vitabu vya marifa ya maisha afya na mapishi. Vitabu vya marifa ya maisha hunisaidia kuelewa jinsi ya kujiboresha, kushugulikia changamoto na kuishi kwa nithamu na matumaini. Napenda kusoma kuhusu mbinu za kupanga siku, kujenga tabia nzuri na kuimarisha mausiano na watu wa karibu. Vitabu hivi, hunipa msukumo wa kuendelea kujifunza na kuwa na mtu bora kila siku. Pia, napenda sana vitabu vinavyo husu afya na lishe. Kwa kuwa, ninajifunza na kufanya kazi katika mazingira ya upishi na huduma kwa wateja. Vitabu vya aina hii, hunisadia kuelewa vyema umuhimu wa vyakula bora, usafi wa mazingira na mbinu ya kupika, na njia salama na yenye latha. Napenda kujua kuhusu virutubishi ya vyakula, jinsi ya kuanda mboga, za kienjeji kama managu terere na hata jinsi ya kutengeneza, juisi bora ya matunda kama maembe. Vitabu vya mapishi na ubonifu jikoni ni sehemu ya furaha yangu na penda kusoma na kujaribu mapishi mapya hasaa yale yanayochanganya vyakula, vya asili na vya kisasa. Vitabu hivi hunipa na fasi ya kujaribu, latha, tofauti, tofauti, kuanda chakula cha marafiki na familia na pia kujifunza mbinu za biashara ndogo ya chakula. Kwa hivo vitabu na vyopenda kusoma unisedia kujifunza, kujiburudisha na kujianda kwa maisha ya kila siku kwa marifa na ubunifu.

Mimi hujihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu ni njia muhimu ya kujua maendeleo yangu na maneno yanayohitaji kuboreshwa. Tathmini hunisaidia kuelewa jinsi ninavyofanya kazi kama ninatimiza malengo na kama kuna mabadiliko ninayopaswa kufanya ili niwe bora zaidi. Ninapopokea mrejesho kutoka kwa msimamizi wa au wateja. Huwa nachukulia kwa uzito kwa mtazamo wa kujifunza sikukosoa. Tathmini pia hunipa nafasi ya kujithamini binafsi kuangalia jinsi ninavyoshughulikia majukumu, jinsi ninavyowasiliana na wenzangu na jinsi ninavyokabiliana na changamoto kazini. Kwa mfano, kama nitagundua kuwa ninachelewa kukamilisha kazi au ninahitaji kuboresha huduma kwa wateja, basi tathmini hunisaidia kuweka mikakati ya kubadilika na kuimarika. Zaidi ya hayo, tathmina za kazi hunipa motisha ya kuendelea kujifunza na kujiboresha, ninapojua kuwa kazi yangu ninafuatiliwa na tathmina huwa na ari ya kufanya vizuri zaidi. Hii hunifanya niwe na nithamu, uwajibikaji na pia kujiamini. Kwa hivo, tathmina si tu kipimo cha utendaji, bali ni chombo cha kukuwaji, wa kitaaluma na kibinafsi.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kupitia heshima, ushirikiano na mawasiliano ya kazi. Kwanza kabisa, huwa natabia ya kuwasikiliza wenzangu kwa makini. Iwe ni wanaposhiriki mawazo yao, changamoto, wanazozipitia ata furaha zao. Kusikiliza kwa makini, hunionyesha kuwa ninawajali na kujenga msingi wa uaminifu kati yetu. Pia, napenda kushirikiana nao katika kazi za kila siku. Ninapukuwa kazini, siangalii tu majukumu yangu binafsi, bali ujitolea kusaidia pale ambapo mwenzangu ana mzigo mkubwa au wanahitaji msaada wangu. Kwa mfano, kama kuna kazi ya pamoja, kama kupanga bidhaa au kusafisha eneo la kazi, huwa najitokeza kwa moyo mmoja ushirikiano huu, huimarisha mshikamano na huleta mazingira ya kazi yenye amani na furaha. Mawasiliano ya wazi ni nguzo nyingine muhimu kuwa nahitaji kusema kukweli kwa upole kutuoa maoni kwa heshima na pia kupokea mrejesho bila kinyongo Hii usaidia kuepuka migogoro na kujenga ulewano wa kudumu zaidi ya hayo Napenda kuleta hali ya urafiki kazini kama vile kucheka pamoja kushiriki chakula au hata kuzungumza kuhusu maisha ya inje ya kazi Hali hii huondoa msongo wa mawazo na huimarisha mahusiano ya kibinadamu. Kwa hivo mahusiano yangu na wafanikazi wengine ujengwa kwa msingi wa heshima, msahada na mawasiliano ya kweli ambaye uleta mafanikio si tu kazini bali pia hata maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn. Kwa sababu, nikitafunio kinachonipa burudani na furaha. Hasa, ninapokuwa na rafiki zangu au familia. Popcorn inaladha nyepesi, lakini ya kuvutia sana. Mara nyingi huambatana na anyakati za furaha, kama kutazama sinema, au vipindi vya runinga. Ninapokaa na wapendwa wangu kutazama filamu au michezo. Popcorn huwa sehemu ya furaha yangu. Tunagawana, tunacheka na tunafurahia muda huu wapamoja Popcorn pia hunisaidia kujisikia vizuri kwa sababu ni rahisi kula, haina mafuta mengi na huweza kuandaliwa na ladha tofauti tofauti kama ya chumvi, siyagi au hata karameo Ninapokuwa na sinema na wenzangu huwa ni kawaida kununua popcorn kabla ya kuingia ukumbini Harufu yake tu huamsha hamu na ninapokula huku nikitazama filamu huhisi nimeingia kwenye ulimwengu wa burudani kamili zaidi ya hayo Popcorn nikitafunio kinachonipatia utulivu wakati mwingine ninapokua nyumbani na ninahitaji kupumzika huandaa popcorn na kutazama runinga au kusikiliza muziki Nikitafunio ambacho sitaacha kula bali ni sehemu ya hali ya kujiburudisha na kuungana na wengine Kwa hivyo napenda popcorn kwa ladha yake urahisi wake nafasi yake katika nyakati za furaha.

Mimi hupendelea kunyoa ndevu, kwa sababu na amini kuwa mtu anaponyoa huonekana msafi nadhifu na mwenye mpangilio maisha. Kunyoa husaidia kuonyesha sura nzuri na huleta taswira ya mtu anejitunza na anayejijali. Muonekano wake wa nje. Ninapomuona mtu aliyenyoa vizuri, mara moja hujenga picha ya mtu mwenye nidhamu, anayeheshimu mazingira yake na anayejitahidi kuwasilisha heshima kwa wengine kupitia muonekano wake. Zaidi ya usafi, kunyoa pia huleta hisia ya utulivu na upekee. Baada ya kunyoa mtu huhisi mwepesi, safi na tayari kwa siku mypa. Hii ni muhimu, hasa katika mazingire ya kazi au mikutano ya kijamii ambapo muonekano huwa kuathiiri jinsi anavyopokelewa na wengine Kwa upande wangu, kunyoa ni sehemu ya utaratibu wa kujitunza kama vile kuoga, kupiga pasi nguo au kupangilia ratiba ya siku Pia na amini kuwa kunyuoa huonyesha heshima ya mtu kwa nafasi yake ni kama kusema ninajithamin na ninaji najali jinsi ninavyoonekana. Hii hujenga imani ya ndani na huongeza kujiamini. Ingawa wengine hupendelea kuvaa ndevu kwa sababu zao binasi. Mimi binasi huona kunyoa kama njia bora ya kuwasilisha mtu safi na heshima yangu mwenyewe.

Mafunzo ya kazi yailiyo nisaidia zaidi ni yale yanayouhusiana na huduma kwa wateja na upishi kupitia mafunzo haya. Nimejifunza jinsi ya kuandaa chakula kwa usafi na ubora kuhakikisha ladha ya afya inakamilika. Nilijifunza pia umuhimu wa kupanguza kazi kwa nidhamu kutoka kuandaa viungo mapema hadi kuhakikisha mazingira ya kazi yako safi na salama. Hii imenisaidia kuwa na ufanisi wa kujiamini zaidi kazini. Zaidi ya hayo mafunzo ya huduma kwa wateja yamenifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa heshima na ukarimu. Nimejuwa kuwa tabasamu maneno mazuri na kusikiliza mahitaji ya wateja ni mambo yanayojenga uhusiano mzuri na kuleta wateja wa kudumu. Mafunzo haya yamenisaidia pia kujuwa jinsi ya kushughulikia na changamoto kama vile wateja wanaochelewa kulipa au wanahitaji huduma ya haraka kwa utulivu na busara. Mafunzo haya yamekuwa msingi wa nidhamu yangu ya kazi. Nimejijenga si tu kitaaluma bali pia kimaisha kwa kunifundisha uvumilivu, uwajibikaji na ukarimu. Kwa hivyo, mafunzo ya kazi yamenisaidia kuwa na ujuzi wa vitendo, kujiamini na pia kuona kazi kama nafasi ya kujifunza na kuleta mabadiliko chanya kwa wengine.

Mimi hupenda kuvaa sketi pamoja na suruwali kwa sababu uchaguzi wangu mara nyingi utegemea mahali nilipo hali ya hewa na kazi nayo fanya Siketi unipa ishia uhuru na urahisi wa mwendo asa ninapokuwa kwenye hafla za kifamilia au sherehe ambapo nataka kuonekana nadhifu na maridadi Pia siketi uleta hali ya kipekee na urembo na heshima na mara nyingi unifanya nijisike mwenye kujiamini na mwenye mvuto wa kitamadumi Kwa ulande mwigine, suruali ni vazi la vitendo zaidi, hasa ninapokuwa kazini au ninashughulikia na shughuli zinazohitaji harakati nyingi Surwali hunipa urahisi wa kutembea, kufanya kazi za mikono au hata kushiriki michezo bila was wasi Pia surwali huvaa sana wakati wa baridi kwa sababu hunilinda na kunipa joto ni vazi nilalolifanya nijisikia uhuru na tayari kukabiliana na majukumu ya kila kitu. Kwa hivo siwezi kusema napenda moja kwa moja, moja kwa moja sketi au suruali. Bali, navipenda vyote kwa nyakati tofauti, sketi hunipa ladha ya urembo na heshima huku suruali ikinipa urahisi na vitendo. Uchaguzi wangu hutegemea mazingira hali ya hewa na kazi ninayofanya siku hiyo. Hii ina nisaidia kuwa na usawa kati ya urembo na vitendo katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa muda wa masaa nane. Na hii ni jambo muhimu sana kwa afya na ustawi wangu. Usingizi wa kutosha, hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu mpya na mawazo safi. Tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Ninapopata masaa haya ya usingizi. Huwa nahisi nimetulia si tu kimwili bali pia kiakili. Na hii hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri bila msongo wa mawazo. Masaa nane ya usingizi unisaidia pia kudumisha afya ya mwili mwili unapata nafasi ya kupumzika kurekebisha uchovu wa siku na kuimarisha kinga ya mwili Hii hunifanya niwe na nguvu za kushiriki shughuli mbali mbali kama kazi, michezo na hata kujifunza bila kuhisi kuchoka haraka Zaidi ya hayo, usingizi wa kutosha huimarisha kumbukumbu na uwezo wa kiafrika kwani makini Jambo ambalo ni msaada mkubwa katika masomo na kazi Kwa upande wa kihisia, usingizi wa kutosha uniletea utulivu na furaha. Ninapokuwa nimetulia kiakili kuwa rahisi kwangu kushughulikia na changamoto za kila siku kwa mtazamo chanya. Hii hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri na watu ninaokutana nao kwa sababu ninakuwa na subira na tabasamu. Kwa hivo kulala kwa masaa nane kwa kawaida nisehemu ya nidhamu yangu ya maisha na ni siri ya afya utulivu na mafanikio ya kila siku.

Mimi hutumia wifi mara nyingi kwa sababu inakua na kasi nzuri na gharama nafuu, ninapukua nyumbani au kazini. Hata hivyo, wakati niko mahali ambapo hakuna wifi, basi mimi hulazimika kutumia data ya simu ili niendele kuwasiliana na kufanya kazi zangu mtandaoni. Kwa hivyo, matumizi yangu ya kutegemea sana mahali nilipo na upatikanaji wa mtandao ili nisikatizwe na shughuli zangu za kila siku ninapofanya shughuli.

Mimi hutazama video mtandaoni kupitia mitandao kama TikTok na Facebook Kwa sababu hizo ndizo mitandao ninazo ziamini kuwa na uraisi na kiasi ya kupata burudani TikTok hunivutia kwa video fupi fupi ambazo mara nyingi huleta vichekesho maarifa ya haraka na mitindo mipya ya maisha Nijukua ambalo hulitumia muda mfupi kupata burudani kubwa na mara nyingi hukusanya video za ubunifu kutoka kwa watu wakawaida na wasanii Hii, hunifanya nijisikia karibu na ulimwengu mzima, kwa njia rahisi na ya haraka. Kwa upande wa Facebook, napenda kutazama video kwa sababu zinahusiana na marafiki na familia. Maranyingi, hukusanya video za sherehe, michezo au hata ya mapishi ambayo hunisaidia kujifunza vitu vipya. Facebook, hunipa nafasi ya kushirikiana na watu ninaowajua na video zake huniletea kumbu kumbu na furaha ya kijamii. Pia ni rahisi kupata video ndefu za mafunzo au habari ambazo hunisaidia kuongeza maarifa yangu. Kwa hivyo, mitandao hii miwili, TikTok na Facebook, imenifanya niwe na urahisi wa kupata burudani na elimu mtandaoni. TikTok hunipa vicheokesho na ubunifu wa haraka. Huku Facebook kinipa video zinye husiano wa kijamii na maarifa ya kina. Kwa pamoja, zinanisaidia kujisikia, nimeunganishwa na ulimwengu na pia kunipana nafasi ya kupumzika na kufurahia muda wangu mtandaoni.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa nne na nusu usiku, baada ya kumaliza shuguli zangu za jioni, wakati huo nimeukamilisha majukumu ya nyumbani kama kupika, kusafisha na kuhakikisha kila kitu. Iko sawa, baada ya hapo, napenda kutumia mda mfupi kupanga ratiba ya kesho, ili nijue ni mambo gani muhimu yananisubiri. Hii hulisaidia kuamka nikiwa na mpangilio na kuanza siku kwa utulivu. Kukaa hadi sane na nusu hunipa nafasi ya kupumzika kidogo pia, labda kusikiliza mziki, kuzungumza na familia au marafiki, au kutazama video mtandaoni, ni muda wa kutulia na kujiandaa kiakili kabla ya kulala. Ninapolala baada ya saa nne na nusu, huwa nahisi nimetulia na niko tayari na usingizi na masaa nane, ambayo hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na mawazo safi. Kwa hivo, kukaa hadi sane na nusu usiku, si tu tabia, bali ni sehemu ya nidhamu yangu ya kila siku. Kumaliza majukumu kupanga kesho na kupata utulivu wa kiakili kabla ya kulala.

Mime huenda maktabani mara moja kwa wiki hasa pale ambapo sina shughuli nyingi na ninahitaji mahali pa utulivu maktaba kwangu nisehemu ya kupumzisha mwili na akili kwa sababu mazingira yake huwa kimia na yamejaa nithamu. Ninapokuwa huko napata nafasi ya kusoma vitabu vya maarifa na kujifunza mambo mapya bila usumbufu au kelele au haraka za maisha ya kila wa siku. Kila ziara yangu maktabani hunipa nafasi ya kutafakari au kujipanga upya. Mara nyingi kutumia mda kusoma vitabu vya afya upishi au maendeleo binafsi ambavyo hunisaidia kujijenga kimaisha na kitaalamu. Pia maktaba hunipea hisia ya kuunganishwa na watu wengine wanopenda kusoma. Ingawa kila moja huwa kimia akishughulisha na vitabu vyake. Kwa hivo kuenda maktaba mara kwa mara moja kwa wiki si tu tabia ya kujifunza bali pia ni njia yangu ya kupata utulivu wakiakili na kupumzika. Ni sehemu ambayo hunijengea na hunipa maarifa mapya. Na hunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na mawazo safi.

Ndiyo, nimewai kuona bahari, na ilikuwa uzoefu wakipekee sana maishani mwangu. Nilipofika ufukweni, nilivutiwa na mandhari ya kuvutia, maji makubwa ya bluu, yaliyonyoosha hadi upeo na wa macho. Mawimbi yaliokua yakipiga taratibu na upepo wa bahari uliokua safi na wenye ladha ya chumvi. Nilihisi kana kwamba dunia imefunguka mbele yangu na bahari ikawa alama ya uhuru na utulivu. Nilipokuwa nikitembea kando ya ufukwe, migu yangu ikigusa mchanga mweupe na laini, nilihisi furaha na ndani ya utulivu wa kiakili, mawimbi yalipokuwa yakipiga na kurudi, yailionekana kama mziki wa asili, anaonipa amani. Nilipata nafasi ya kutazama, jua likizama baharini na rangi machungwa ya nyekundu, zikichanganyika na bluu ya maji. Huo ulikuwa wakati wakipekee ambao hunikumbusha uzuri wa maumbile na nguvu za umbaji. Zaidi ya manthari, huona bahari hunifundisha pia thamani ya mazingira niliona jinsi bahari inavyogusiana na maisha ya watu. Samaki, vyakula na baharini na hata utalii nilihisi shukrani kwa nafasi ya kushuhudia uzuri. Huu na nikajua kuwa kulinda bahari na mazingira yake ni jukumu letu sote kawa binadamu. Kwa hivo kuona bahari kwangu, si tu tukio la kawaida bali ni kumbu kumbu ya furaha, utulivu na mafunzo ya kimaisha.

Mimi hupenda kununua zaidi vitu vinavyohusiana na chakula na mahitaji ya nyumba. Kila ninapokwenda sokoni au dukani, napenda kuchagua mboga safi na za kienyeji kama managu, terere, na kunde kwa sababu hunipa afya na pia hunikumbusha utamaduni wa nyumbani. Vyakula hivi huniletea furaha na ladha ya asili na mara nyingi hunifanya nijisikie nipo karibu na familia yangu. Zaidi ya chakula, napenda pia kununua vitabu vya maarifa, maendeleo, na binafsi. Vitabu hunisaidia kujifunza mambo mengi mapya, kuimarisha nidhamu yangu, na kunipa mwongozo wa maisha. Kila kitabu ninachokinunua huwa kama zawadi ya maarifa na ufunguo milangoni ya fikra mpya. Hii imenisaidia sana kujenga nidhamu na kujiamini katika safari yangu ya kila siku. Mara nyingine, napenda kununua nguo rahisi na zenye starehe. Iwe ni suruali au sketi. Kulingana na mahali na shughuli ninazozitarajia. Nguo hunisaidia kujiwasilisha kwa heshima na kujiamini mbele ya watu. Pia napenda kununua vitu vidogo vidogo vya nyumbani kama vyombo au mapambo ambavyo hunifanya mazingira yangu yawe safi na yenye mvuto. Kwa hivyo kununua vitu kwangu kunahusu chakula cha afya, vitabu vya maarifa, na nguo za kila siku. Hivi basi, hunisaidia kujenga mwili, akili, na mwonekano wangu. Na kwa pamoja, hunifanya nijisikie imeshikana vizuri na maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani kwa sababu ni shuguli ambayo hunipa tulivu na furaha yakipekee. Bustani ni mahali ambapo naweza kuungana na asili. Nikiona mimea ikikua hatua kwa hatua kutokana na juhudi zangu. Ninapopanda mbegu na badaye kuona majani yakichipuka. Hunijengia hisia na kuniridhikia na matumaini mapya. Kulima bustani pia hunisadia kupumzisha akili baada ya shughuli nyingi za kila siku. Wakati ninapokuwa na jembe au nikiwa napalilia huwa kama mazoezi ya mwili na pia tiba ya akili. Zaidi ya hayo, bustani huniletea faida ya chakula, safi na chenye afya hasa mboga za kinyeji ambazo napenda sana kama managu na terere. Kwa hivo bustani kwangu situ sehemu ya kazi bali ni sehemu ya maisha yangu na kila siku ni mahali pa kujifunza uvumilivu, kupata utulivu na pia kufurahia matunda ya kazi yangu. Njia asili na yenye afya.

Nchi ningependa kutembelea duniani ni California USA, kwa sababu ni mahali maarufu na penye uvuto kwingi. California hunivutia kwa mandhari yake ya kufutia, kwanzia ufuko ya bahari, wenye mchanga mweupe, hadi milima yenye baridi na misitu mikubwa ya miti mirefu. Ni miji ambayo unachangia utamaduni wa kisasa na uzuri wa asli na hunifanya nione kama simu ya ndoto. Nikiwa California, ningependa kutembelea maeneo kama "Los Angeles" ili kuona "Hollywood" na mandhari ya burudani. Sana San Francisco kwa daraja maarufu ya Golden Gate, na pia San Diego kwa ufuko wake wakupendeza. Ningependa pia kutembelea bustani hifathi za kitaifa kama Yosmate ambapo naweza kushuhudia manthari ya kuvutia na kupumua hewa safi. Hii ingekua nafasi ya kujifunza, na kufurahia uzuri wa dunia kwa njia ya kipekee. Safari ya ndoto hii, ningependa kushirikiana na familia na marafiki wa karibu. Kwao, kutembelea California, si tu kutalii bali ni nafasi ya kujenga kumbukumbu za kudumu. Kushirikiana kwa furaha na kujifunza tamaduni mpya. Ningependa tuwe pamoja tukipiga picha, tukicheka, tukifurahi, chakula cha kienyeji na cha Marekani. Kwa hivo, mji ningependa kutembelea duniani ni California USA, kwa sababu uchangamfu, burudani, utamaduni na manthari ya asili ni mahali ambapo ningependa utulivu, elimu na kumbukumbu ya kipekee za maisha.

Mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu na hisi si sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Ingawa vipuli vinaweza kuonekana maridadi na kuongeza urembo kwa wengine. Kwangu havi niletei starehe mara nyingi na hisi kana kwamba vina niletea usumbufu au uzito usio walazima. Hasaa ninapukua kazini au nikishugulika na shuguli zinazo hitaji uhuru wa mwendo. Zaidi ya hayo sipendi kuvaa vipuli kwa sababu napendelea urahisi na wepesi wa mavazi yangu. Nguo za mapambo yanayonichukua mara nyingi huwa rahisi na vitendo, bila kuhitaji mapambo mengine ya zaidi. Hii unifanya nijisikie huru na kujiamini bila shaka. Kwa hivo, kutovaa vipuli kwangu si sehemu ya kujitambulisha na kudumisha mtindo wa maisha unaonipa utulivu. Hata hivyo, ninaelewa kuwa wengine vipuli ni alama ya urembo na heshima na vinaweza kuleta furaha kujiamini. Lakini kwangu binafsi kutovaa vipuli unifanya nijisike vizuri zaidi na kuendana natabia yangu ya kupenda urahisi na vitendo. Kwa hivo sipendi kuvaa vipuli na badala yake napendelea kujiwasilisha kwanjia rahisi na ya asili.

Mimi napenda wanyama wote wawili, paka na mbwa, kusababu kila mmoja anatabia na mvuto wake wakipeke, paka univutia kwa utulivu na upole wake. Nivyumbe wanaupenda kujitegemea, lakini pia huleta faraja wanapukaa kimya karibu na we, paka maranyengi huleta hisia na amani na ufanya nyumba iwe na utulivu, hasa unapo waona wakilala au wakicheza kwa upole. Kwa pande mwingine, mbwa hunivutia kwa ucheshi na uaminifu wao. Mbwa maranyingi uonyesha upendo wa dhati kwa amiliki au watu anahuwapenda kushiriki katika shughuli mbalimbali. Ni rafiki wakaribu ambaye huleta rafi furaha na mgovo. Iwe ni kutembea nae, kucheza au hata kulinda nyumba. Mbwa hunifanya nijisikie na mshirika wakweli katika maisha kila siku. Kwa hivo, napenda paka kwa utulivu na uraisi waki, na napenda mbwa kwa ucheshi na uaminifu wake. Kila moja, ananafasi yaki ya kipeke katika maisha ya binadamu. Paka utupa amane na utulivu. Huku mbwa wakitupa furaha na urafiki wakaribu. Kwa pamoja, wanatufundisha thamani upendo uaminifu na urafiki wakweli.

Mimi hujikinga na jua kali kwa njia kadhaa ili kuhakikisha afya ya ngozi ya mwili wangu inalindwa. Kwanza kabisa hutumia mwamvuli ninapokuwa barabarani au nikitembea kwa muda mrefu. Mwamvuli hunisaidia kupunguza miale ya jua moja kwa moja na pia ni njia rahisi ya vitendo hasa wakati wa mchana ambapo jua huwa kali zaidi. Zaidi ya mwamvuli, napenda pia kuvaa kofia pana na nguo nyepesi zenye mikono mirefu. Hii hunisaidia kufunika sehemu kubwa ya mwili na kupunguza athari za jua moja kwa moja kwenye ngozi. Nguo za pamba nyepesi hunifanya nijisikie huru na baridi. Huku zikilinda ngozi dhidi ya kuuguza. Njia nyingine ninayotumia ni kutafuta kivuli au kupumzika mahali penye miti au majengo wakati wa mchana. Hii hunisaidia kupunguza muda wa kukaa chini ya jua kali. Pia mara nyingine hutumia mafuta ya kupaka yenye kinga ya jua au sunscreen. Hasa nikijua nitakuwa nje kwa muda mrefu. Hii ni kinga zaidi inayosaidia ngozi isiharibike na kuugua. Kwa hivo kujikinga na jua kali kwangu ni mchanganyiko wa kutumia mwavuli, kuvaa mavazi sahihi na kutafuta kivuli. Njia hizi hunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kuathiri afya ya ngozi yangu na huniletea utulivu wa mwili na akili.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Kwa sababu ni rahisi kupika na ina ladha ya kipekee. Kuku ni chakula kinachoweza kuandaliwa kwa njia nyingi, kuchoma, kukaanga, kuchemsha au hata kupikwa kwa mchuzi. Kila mbinu ya upishi huleta ladha tofauti, na mara zote hunifanya nifurahie chakula changu. Zaidi ya ladha, nyama ya kuku ni nyepesi na yenye afya. Inanisaidia mwili kupata protini bila kuwa nzito sana. Na mara nyingi hunifanya nijisikie nimeshiba, lakini bado nina nguvu za kuendelea na shughuli zangu. Ni chakula kinachofaa kwa familia na wageni kwa sababu karibu kila mtu hupenda ladha yake. Kwa hivyo, nyama ya kuku ndiyo ninayoipenda zaidi kwa sababu inanipa mchanganyiko wa ladha, afya, na urahisi wa kupika. Ni chakula kinachoweza kuandaliwa kwa kila tukio na hunifanya nijisikie nimeridhika kila mara ninapokila.

Mimi napendelea mwanga wakati kwa sababu uniletia utulivu na starehe vila kunisumbua macho. Mwanga wakati unifanya nijisikia nipo katika mazingire ya kupumzika na sana inapokuwa nyumbani ni kisoma unikifanya shuvuli ya kawaida. Ni mwanga unatua usawa, si mkali kupita kiasi, kunichosha na si hafifu kiasi cha kunifanya nihisi giza au singizi. Kupande mungine, mwanga mkali hua na faida zake pia. Asa, ninapofanya kazi zinayazo hitajika umakini makubwa kama kusoma, maandiko madogo madogo au kupika jikoni. Lakini kwa maisha kila siku, mwanga wakati hunipa hali ya kustarehe na kuendelea na shuguli bila shinikizo. Kwa hivyo, mwanga wakati ndio napendelea zaidi kwa sababu hunilete utulivu wa kiakili na kimwili. Huku nikitumia muanga mkali, pale tu minapoitaji kwa kazi maalum.

Mimi huchaji kifaa changu maramoja kwa siku. Kwa hivyo, ime nisaidia sana kudumisha mpangilio wa matumizi ya kifaa changu. Kwa kawaida, ninapanga kuchaji kifaa changu jioni au usiku kabla ya kulala. Pili, unisaidia kifaa changu kiwe kimejaa chaji kwa shughuli zote za siku inayofuata. Hii, uniraisishia maisha kwa sababu sitaji kufikiria mara kwa mara kuhusu chaji wakati wa mchana. Kuchaji maramoja kwa siku kuna manisha kwamba na tumia kifaa changu kwa uangalifu ni napunguza matumizi ya siyo ya lazima kama vile kuacha video zikiendelea bila sababu au kutumia mwanga wa screeni kwa kiwango cha juu sana. Nidhamu hii hunisaidia kuhakikisha betri ina dumu, mdamrefu na kifaa hakiaribiki haraka. Zaidi ya hayo kuchaji maramoja kwa siku uniletea utulivu wa kiakili na jua kwamba kifaa changu kiko tayari kwa mawasiliano, kazi na burudani bila shaka. Hii unifanya nijisikie na uhakika wa kuendelea na shughuli zangu bila hofu ya betri kuisha katikati ya kazi muhimu. Kwa hivyo, kuchaji kifaa changu maramoja kwa moja kwa siku sitabia ya kiufundi bali nisehemu ya nidhamu yangu ya kila siku. Unisaidia kupanga matumizi, kulinda kifaa na kuendelea na maisha yangu kwaurahisi na utulivu.